Tia gani ya usafiri kila siku? Natumia njia ya usafiri ya kila siku ni kutumia gari ambayo inanipeleka kutoka eneo moja hadi lingine ambao inanisaidia kudumu muda wangu wakati ninapoenda kazini na kunialaki.

Shughulikia makosa kazini vipi. Nashughulikia makosa kazini kwa kuangalia ni nini ambacho kimefanya ndio makosa itokee. La pili, nashughulikia makosa kazini kwa kuita watu kuwauliza maswali. Ni nini ambayo kimetenda na kimefanya ndiyo hiki makosa.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Napenda kuwa mahali ambapo penye utulivu, pana miti mingi, pana maendeleo, pana watu wenye wakalimu, wenye wanaeza kusaidia kwa jambo fulani, pana police station karibu hospitalini na kadhalika.